Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya asali na limau kwa sababu ni kibarua cha afya kinacho kinachonipa nguvu na kunifanya nijisikize vizuri. Napenda kwa sababu asali hutoa ladha tamu pia ni nzuri kwa afya ya koo na kuimarisha kinga ya mwili. Limau hutoa vitamini C inayosaidia mwili kupambana na magonjwa na kuongeza nguvu. Chai yenye joto hunipatia faraja hasa asubuhi hawa wakati wa baridi na kunifanya nijisikie utulivu. Zaidi napenda chai kwa sababu ni rahisi kuandaa na inaweza kunywewa peke yake au kuliwa na chakula kidogo. Hii inafanya kwa kinywaji cha kila siku chenye furaha na faida kwa mwili. Iki.